Mimi hupenda kushiriki kwa siku yangu kuzaliwa na familia yangu na pia na marafiki zangu na siku ambayo ni nakumbuka ya kuzaliwa ilikuwa sherehe ya mwaka elfu mbili na kumi na nne ambayo ilikuwa mzuri zaidi Napenda kula chakula aina ya nyama ya kuku na ngependa kupoke zawadi ya kiatu.

Mimi namfuga mnyama aina ya ng'ombe ni ng'ombe mweusi ambaye anakuwa ng'ombe mnyamavu hana mambo mingi kitu ambacho anafanya cha kuchekesha ni kuwa yeye akikamuliwa anarusha miguu yake pia napenda wanyama pori kwani ni wazuri wa kutazama.

Kwanza kabisa lazima kwanza niyasikie maoni ya mtu mwingine ambayo anaya ananiambia na nisiweze ku kumdhulumu kulingana na maoni yake niyasikize maoni yake nione kama yani yanalingana na yangu ili tuweze kupata suluhu kwa mao kuwa na honi moja.

Timu ambayo mimi ninaipenda ni timu ya Manchester United na nimependa hii timu tangu niwe wa umri wa miaka kumi na mchezaji ambaye napenda wa Manchester United ni mchezaji ambaye anaitwa Bruno Fernandez na huwa nasikia vizuri timu yangu inaposhinda.

Iliniweze kukamilisha kazi kwa wakati inabidi kwanza nalamuhimu kabisa niwe nimejipanga na kujiaandaa vile ambavyo nitamaliza hii hii kazi nimeweka mikakati vizuri ambayo itafanya nimalize hii kazi kwa wakati.